Mama aliyejifungua ana stahili kula chakula kizuri amba cho ki tasaidia kuregesha damu mwilini na pia kumpea afya kumpa afya nzuri ambayo itamwezesha kutoa maziwa ya mtoto kunyonya. Kwa hivo yeye hulishwa matunda, nyama, ugali, uji pia na vyakula vingi ili apate nguvu na anatunzwa na watu walio karibu nao labda, watu wa ukoo wake, wakike, mama yake, dada zake, mumewe na pia anapumzika miezi mitatu ambayo nilikizo unapewa kutoka kazini unapo jifungua.

Nina lea nywele zangu mara nyingi sana na natumia mbinu mbali mbali kuwa kikisha ziko vizuri na zipaka mafuta Nina zitunza kwa kuenda kwenye salon na kuzisuka laini za nywele za kwenda nyuma na pia nakula vya kula vizuri ambavyo vinanipa afya itakayo saidia nywele zangu kumea.

Kuchangisha kwa sababu ya jambo la mtu au la kijiji ni muhimu sana kwa mfano kama mtu ako yupo hospitali ama mjewake yuko hospitalini au kisacha matanga au harusi ni muhimu watu kusaidiana. Na pia watu huja, watu wote ambayo ambayo wamealikwa, watu wote ambayo wanajali, wawuko na pia wajirani, majirani au watu wanojali tu. Na inapangwa tu kwa kuenda kwa mtandao na kutangaza kuna hali flani inayo hitaji usaidizi wa watu wengine na wanakuja, wanasaidia.

Asubuhi mimi napenda kunywa chai au kahawa Ninapo amka ili ni changamke akili Haswa nikiwa nimechoka napenda kunywa kahawa na chakula cha mchana mimi hunywa maji tuu au sharubati na jioni haswa baada chakula cha jioni mimi hunywa chai pia.

Watoto wanapewa kazi ambazo ni rahisi kufanya, ambazo hazitawadhuru pia, mbali na moto, kwa mfano kuosha vyombo, kufagia, au kusaidia kuokota mchele vitu kama hivyo. Na kwanzia umri labda wa miaka minne kama wameeza kujifunza kushika vitu vizuri na mama zao au yaya huwaangalia vizuri ili wasiweze kufanya kazi hizo vibaya ili wapate kujifunza na pia wasijiumize.

Hili kuzilinda mazingira kibinabsi mimi huu hakikisha situpi taka ovyo na nikipata taka na ni na wakati neza kukwota na kuzipeleka mahali na panapofaa na nchini kenya pia hatutumii makaratasi ya plastiki tunatumia makaratasi ambayo ya naeza kuoza yanapotupwa na huu ndio mchango wangu katika kulinda mazingira.

Kusafiri katika daladala au basi ndogo kunatumika sana nchini Kenya. Na gari hizo zinaitwa matatu inatumika sana na watu ambao hawana magari yao ama wangependa kufika mahali haraka au pesa walizonazo mfukoni ni kidogo. Kwa hivyo, hiyo nauli inayowastahili ni njia bora ya kutoka eneo moja hadi nyingine bila wasiwasi.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa kuzungumuza na wao. Kama ni warafiki zangu, tunajadiliana kuhusu mambo tofauti ya na yotuhusu na yasiyotuhusu. Na pia naeza pokea maoni kupitia mitandao ya kijamii ambapo watu wa naeza kuongea na kuwasiliana na pia kusema anachojua kuhusu jambo fulani na naeza pokea hayo maoni na niweze kujielemisha ama kuelewa watu wengine wanavyo fikiria.

Napo anza kazi na sali Alafu najitaarisha kwa kupitia kuangalia kazi za jana ambazo hazijamalizika iliweze kuzimaliza leo na pia kuwasiliana na mdosi wangu kuhusu kila nge anacho taka nifanye leo alafu ninaanza kufanya kazi ya siku.

Kijiji ambacho familia yetu inatoka ni kijiji cha Bungoma. Bungoma iko western Kenya. Bungoma ni kijiji kizuri katika kitongoji cha Musikoma, kina mazingira mazuri, miti mingi, watu ni wakulima, lakini pia wengine wana kazi mbalimbali kama walimu, madaktari, waendeshaji pikipiki, almaarufu boda boda, na kazi zote mbalimbali. Pia watu ni wazuri, wana tamaduni nzuri na pia vyakula ambavyo watu wanapenda huku hasa ni ugali, mboga za kienyeji na kuku na pia wanapenda matunda.

Si utulivu sana nikiwa kwenye likizo wakati wakupumzika mbali na kazi haswa nikiwa pwani wakati huu uneza kuwa wakati huo wote wa mwaka na nikitembea ufuoni mwa bahari asubui mapema ambapo kumetulia na maji yakombali na si lazima mtu yeyote awe neza hisi utulivu huo nikiwa tuu peke yangu.

Simu yangu inatumika kwanjia mbali mbali, inatumika kazini, kuwasiliana na wenzangu wa kazi au mdosi wangu ili nipate kujua kile ambacho anahitaji nifanye siku fulani. Simu yangu inatumika kuwasiliana na wapendwa wangu, pia inatumika kupata habari za dharura au za siku hiyo. Na pia kuingia katika mitandao ya jamii na kuwasiliana na watu na pia kujua ni nini kinaongelewa na wakenya wenzangu au watu wa dunia siku hiyo.

Watu wanaagiza bidhaa kupitia njia mbali mbali kwa mfano, kuna maduka mengi kama vile Jumia, Kilimall, au pia watu wana maduka yao kwenye Instagram, kwa hivo watu wanaangalia bidhaa hizo ambazo zinatangazwa na wanaenda kwenye WhatsApp, wanachukua namba ya anaye uza bidhaa hizo, wanamuuliza kama bidhaa hiyo bado hiko na wanaitisha na kinaletwa. Au mara nyingine kupitia mitandao kama jumia unaweza tu kuulipia hapo na hapo alafu kama umeeka anuani yako utatumiwa bidha zako bila shidae yote.

Napenda wanyama wa aina mbali mbali, napenda kama simba alivyo na nguvu nani mfalme wa porini. Pia napenda ndovu kwa sababu ya ukubwa wake na akili zake nzuri ambazo zinamwezesha kukumbuka vitu vingi sana. Na pia napenda chui kwa sababu chui anaweza kuwinda vizuri wanyama wengine.

Maji ya nafasi muhimu sana katika siku yangu Najua ni vizuri kwa afya kwa hivyo nakunywa glasi karibu sita kwa siku ukumbusho wangu binafsi ni watu walio karibu na mimi mpenzi wangu anapenda kunikumbusha sana ninywe maji na atari ya kutokunywa maji ni kwamba uneza choka sana ama udofike, ngozi yako isiwe kuwa nzuri Usipo kunywa maji ya kutosha kwa hivo Kuhepukana na hizo hathari Mimi kunywa maji ya kutosha.

Nyimbo za kiswahili ni nyimbo ambazo zimeandikwa vizuri sana na wasanii wanao andika au kutunza nyimbo hizo za kiswahili hutumia lugha nzuri na pia lugha ya kishairi kwa hivyo mtu anapozisikiza anaweza kufurahia sana ubunifu huo na pia nyimbo za kiswahili zinatunzwa na kuimbwa na wasanii walio na sauti mzuri na za kupendeza sana na pia zinahisia mzuri sana unapo zisikiliza unaweza jifunza vitu vingi sana.

Nilizaliwa nchini Kenya mji wa Bungoma. Nchini Kenya mji wa Bungoma ulikuwa wakati huo ulikuwa bado unaendelea. Mambo hayakuwa mengi, maisha yalikuwa ya bei nafuu na watu walikuwa wanaishi tu maisha ya kipole, maisha mazuri. Kukakuja sasa, kwa sasa pako vizuri lakini mambo yamebadilika kuna maendeleo mengi, watu wamekuwa wengi na pia kuna maendeleo kadha wa kadha na hospitali hiyo pia imebadilika na imejengwa upya na ni nzuri. Nipo katika mji huo wa bungoma sasa hivi.

Mimi natumia siku ya yamapumziko kupumzika. Sifanyi kitu chochote napumzika. Sifanyi kazi za nyumba. Napenda kupumzika kulala chini na kuona movie au vipindi vizuri vya kuchekesha. Mtandaoni ama kwenye television.

Mimi ninakipawa cha kuimba. Nina sauti nzuri na laini na tangu nikiwa mdogo nilikuwa nakitumia kuimba kwenye gwaride, kanisani na pia kujiimbia tu binafsi na ku pia familia yangu na pia ilinisaidia katika madarasa yangu ya music na badae maishani nilikuwa naimba katika Christian Union.

Jambo linalo nikasirisha sana mimi ni uvivu uvivu kwa wenzangu uvivu kwa watu wa familia yangu au uvivu kwa watu ambao nafanya kazi na sipendi sana watu ambao hawafanyi kazi na ninapoona watu wakifanya hivo mimi huwakaripia sana na nawambia wabadilike na mara nyingi wao hubadilika.

Teknolojia ya AI hunifurahisha sana. Kwa sababu inaonyesha ubunifu mkubwa sana katika wanateknolojia. Na kwamba inaeza saidia kutatua shida mbali mbali katika maineo mbali mbali, sekta mbali mbali humu duniani, labda katika kupata suluhisho. Ya nyingi za shida tunazokumbana nazo kama vile ugonjwa au uhifadhiwa mazingira. Au kufanya hesabu shuleni na vitu kama hivyo.

Katika mtaani mwetu kuna watu ambao wanauza bidhaa za plastiki na hawa watu unapotaka kujua wamefika, utawasikia wakisema mare mare, mare mare, mare mare, na unajua kwamba wamefika na wanauza bidha zao za bei nafuu. Inavutia kwa sababu mtu anajua haswa akisikia mare mare ni nini kinasemwa na kama unahitaji besheni au kichungi utatoka nje kununua bidhaa hiyo ambayo ni ya nafuu Naipenda sana.

Ili kukataa ombi lolote katika lugha ya kiswahili, inalingana ni ombi gani, lakini lazima nitumie lugha ya heshima kukataa jambo hilo. Kwa mfano, kama ni sokoni na mtu anataka ninunue kitu, namwambia, “Asante, si leo.” Ama hapana siku nyingine au siwezi sahii labda baadae.

Vyakula vya asili vina vyo aminika kuwa vya afya ni mboga ya asili mbuga ya asili ni mbuga ambayo yanakuwa huku nyumbani Alafu yanapikwa kwa utaratibu wa mbabu zetu na kwa kuongezwa maziwa na haya na viungo vingi ila nitamu sana vyakula hivi vya asili vina madini mengi na viungo vina vyo tumika Pia vina wezo kumpa mtu afya na nibora sana kwa sababu ya nasaidia haswa katika kuleta damu muilini kumpa mtu nguvu na pia nitamu.

Safari yangu ndefu kuliko zote ni safari yangu ya kuenda nchi ya uchina. Nilichukua ndege hapa Kenya na nikatumia zaidi ya saa kufika Addis Ababa. Alafu kati ya Addis na ndege ya Addis kutua na mimi kuingia katika ndege ya kuenda uchina. Nilichukua masaa, masaa haba nikingoja. Alafu nikaingia hiyo ndege na ikachukua zaidi ya masaa kumi kusafiri kutoka Addis hadi Beijing.

Ndiyo nimesafiri kupitia ndege mara nyingi sana, mara nyingi kuenda nyumbani, kupitia kisumu kutoka Nairobi kwa hivyo huchukua ndege kuenda nyumbani na pia nimesafiri maeneo mengi kikazi humu nchini Kenya na pia nje ya nchi na pia nimesafiri kuenda China.

Nduka la kutengeneza simu katika kijiji chetu ni duka dogo sana ambalo linafundi wawili walio kaa mule ndani wamejifinya. Linatengeneza wakati wote, wakati wote tu unapohitaji mchana kutengeneze wa simu unezaenda hapo na watu wengi ambao hawapendi kununuwa simu mpya zao zikiharibika huenda hapo ili uyule fundi afunguwe simu zao na azitengeneze ili ziwe sawa.

Mimi sifanyi kabisa matengenezo yoyote nyumbani kwa sabubu sijui mambo mengi Kwa hivo vifaa au mawaidha hutokana na fundi anavyosema kama anaitaji kifaa flani, ataniambia nikilete ama yeye mwenyewe ataitumia, atakuja nayo nyumbani na simwulizi yoyote namwuliza tu fundi mawaidha yoyote kuhusiana na vitu vya nyumba na yeye ataweza kufanya ama ataniambia cha kufanya.

Funzo kubwa maishani ni kwamba ni vizuri kutumia muda wetu vizuri Funzo hilo lilitokana na kifo cha mamangu ambaye alishi maisha yake vizuri na alifanya vitu vyake kwa wakati na alipo kuwa ameaga kila kitu chake alicho kuwa amekipanga alikuwa amekipanga vizuri na hiyo ni funzo niliotoa kwa maisha yake na pia ni funzo ambayo naitumia katika maisha yangu.

Siku ya soko ni siku ya jumanne na unapoenda soko ni unaenza kununua vitu vingi kuanzia mboga, nyanya, vitunguu, samaki na vitu vyote ambapo vimeletwa soko ni kutoka chwele na ukifika hapo utakutana na watu wengine ambao wananunua vitu watakavyo tumia nyumbani na pia wanunuzi na wauzaji wengi sana.

Inalingana ni mtu gani, lakini kama ni mtu ambaye namjua namsalimia tu sasa, au vipi, au ni aje, hapa Kenya yote hayo unajibu poa. Na kama ni mtu wakuheshimika unamwambia habari gani, au kama ni mkubwa wako unamwambia shikamo, tunazungumza kwa muda unaostahili kulingana na uhusiano wetu. Kama ni Rafiki wa dati itakuwa muda mrefu kama si mtu ambaye ni wa karibu Basi tunazungumza tu kwa mafupi na kuendelea na safari zetu.

Mama mboga huamuka mapema sana ili yaeweweze kuenda sokoni, awahi, mboga nzuri ambazo watatumia na bidhaa nyingine tofauti ambazo watalete kwa uzia watu. Na lazima amke mapema sana, ende sokoni na aje kwenye kibanda chake ili yaweze kuwa uzia watu. Makastoma wake kwanzia subui mapema. Kwa hivyo siku yake huwanza mapema sana, alafu anarudia na zipanga bizuri kwenye kibanda chake. Hili wanunuzi wanapofika pade waweze kuhununua bila kumkosa au wanunue mapema kabla ya kuenda makazini kwao au shuguli zao zingine pia watu waduka pia wawo kulingana na wanapio penda waneza amuka mapema au wakati wakawaida kulingana na wanunuzi wawo na tabia zao kwa hivo wanaamka tu na kuhu waduka labda satatu, sambili, samoja na kwanza kuuza vitu vyao na kufunga jioni Mama mboga sana sana ufungwa Ufunga kibanda kama amechelewa labdasa ambili saatatu watu kama sasa wametoka makazini na wakarudi Waka inunuwa mboga za jioni na maduka pia wengine wakitaka kuwai makastoma wa muisho Wanezafunga izoduka zao wakati huo ama wengine hawafungi ataki dogu Wanaiziacha wazi usikumsima.

Napenda shuguli ya kwenda katika mitaa kama isili kutafuta nguo au bidhazi lizo katika bei nafuu zinazouzwa kwa wingi na kutafuta vitu vizuri vizuri ambazo vinauzwa kwa bei kali sana mjini sa nikienda huko napata hizo vitu kwa beinafu na ntakuwa nimeweza kuweka pesa zangu nyingi bila kutumia vibaye.

Kama ningelazimika kuondoka nyumbani haraka, ningebeba vyeti vyangu vya shule na vya kazi na pia simu yangu, basi. Sababu vitu hivi vitanisaidia kupata kazi na kuendelea na maisha yangu popote pale bila wasiwasi sana. Vitu vingine vinaeza achwa tu.

Sipendelei mwanga mkali napendelea mwanga wa kati au mwanga ulio chini kwa sababu nadhani si vizuri sana kwa macho ya binadamu kuwa katika mwanga mkali, inasumbua sana na hata hivyo huwezi ona vizuri katika mwanga mkali. Kwa hivyo ni vizuri sana kutumia mwanga wa kati.

Kucheza kwenye sherehe ni muhimu sana kwa sababu kunasaidia sana kupunguza stresi za binadamu na uchovu, kunaleta raha sana akilini, mtu anachangamka. Kwa hivyo, watu wowote wana sherehe, wanazopenda, wanaopenda kwenda kwenye vilabu, wao huenda wanacheza, wanacheza miziki ya aina tofauti, kuanzia muziki wa bongo hadi muziki wa kufoka, na saa zozote tu, si lazima iwe saa saa moja au nyingine. Vilabu huwa wazi usiku mzima kwa hivyo mtu anachagua tu wakati ambao anataka kucheza muziki, au anaweza cheza nyumbani mchana.

Watu wa Kenya hawachezi baseballi kwa hivyo, hawezi kushiriki katika baseballi, labda hata hawajui timu zipi zinatumika sana kwa sababu hao hawatazami na wajakua wakitumia kuona ama kuelewa baseballi ni mchezo ambao unachezo kivipi. Kwa hivo cha ajabu tu nachoeza kukumbuka ni mziki ama wana mziki wanao kuja kuimba katikati ya mechi hizo lakini kando na hayo watu hawajui sana kuhusu besiboli labda tu vitu hapa na pale kupitia kwa mitandao ya kijamii kwa hivo mimi sina maoni mengi kuhusu besiboli.

Kachumbari inatengenezwa kwa kuaandaa viungo mbalimbali, unaezatengeneza kachumbari ya pilipili au kachumbari bila pilipili. Hapa Kenya haswa huwa inakuwa ni raisi tu vitungu na nyanya, mtu anakatakata vitunguu katika vipande vidogo sana, na pia nyanya katika vipande vidogo anachanganya na labda aongeze ndimu na chumvi kidogo na inaliwa sana sana na smokie au inaliwa pia na nyama choma na au pilau pia inayotengenezwa nyumbani au mahotelini.

Wanajifunza kiswahili maramingi kutumia vitabu na wanajifunza kiswahili sanifu ambacho labda hakitumiki mitaani Kwa hivu wakikuja na kiswahili chao mitaani sanifu wanashindwa kuelewana na watu kusababu hawajifunzi luga hiyo kwa kuongea na watu wanavutumia kila siku na pia wanaeza shindwa kutahanua ngeli, vizuri na nawashauri tu kando na kujifunza madarasani ama kupitia vitabu Pia waweze kuongea na watu, watu ambao wana zungumza kiswahili kila siku Ili wapate kuwelewa ni jinsi gani lugha hiyo kutumika kwa mazingira ya kila siku.

Unapoandaa chakula kwa watu wengi, lazima utafute wasaidizi, la sivyo utaumia. Kwa hivyo, unapanga na kununua vitu sokoni, unaenda sokoni mapema, unanunua vitu hivyo, unazileta nyumbani, halafu wale ambao uliwaita kuwasaidia mnapika kwa pamoja. Kila mtu anapewa chake huyu wali, yule ugali, huyu kitoweo, halafu na kugawa na kuhudumia mkimaliza pale, basi mnaita watu wengine wawasaidie kugawa chakula hicho kwa wageni ambao wamekuja kuwatembelea.

Nyumbani kazi za kila siku ni kuosha vyombo, kufagia nyumba na kazi za kila wiki labda ni kufua nguo na kuosha nyumba kwa undani kabisa na pia kuosha gari na pia kuosha viatu kazi ya kila wiki. Na zipanga tu kulingana na wakati ulio nao na unachukua mda mrefu sana kuosha nyumba kwa undani ili iwesafi kabisa.

Kinacho stahili kurithishwa ni kuwa na heshima kwa wakubwa wao. Watoto lazima wajifunze kuwa na heshima, waongee na heshima kwa wakubwa wao na pia wawaskize wakubwa wao, wanapo ongea kwa hivyo. Kwa hivyo pia wao wakiwa wakubwa, wana staili kuwafunza wadogo wao hivyo hivyo. Tabia nzuri inayoelekezwa kwa wakubwa wao ni heshima nzuri kwa jamii na inalete baraka.

Kunaweza kufanya hiyo kazi bila kuwa na wasiwasi ya kuenda kazini na kusumbukana katika msongamano wa gari, kutumia nauli, haipo unapofanya kazi ukiwa nyumbani. Lakini kigumu labda ni kwamba lazima ukue na nithamu, usipokuwa na nidhamu hutatumia wakati wako nyumbani vizuri, haswa unapo hitaji kufanya kazi. Na nimewahi jaribu wakati wa COVID na ilifanyika vizuri sana.

Rafiki mzuri ni yule ambaye anasema ukweli, ana uwazi, na pia anezakuficha siri. Kwa uzoefu, mara nyingi unendataka wosia au maoni ya rafiki yako. Kwa hivyo, unafaa kuwa na uaminifu kwake, anaipe awe na uaminifu, ili ukimuambia asiendi akatangaza. Na sifa ya mtu mbea ni sifa ambayo siwezi kuivumilia kwa rafiki.

Mafanikio mashoni wa mwingine si muhimu sana kwangu. Mafanikio mashoni mwangu ni mazuri kwa sababu ni malengo yangu ambayo ni meweka na labda niweze kuyatimiza kwa mfano na heshimu mafanikio ya kikazi, ya kufaulu kibiashara au kutimiza ahadizangu kwa watu wengine. Haya ni mafanikio mazuri ambayo naya heshimu.

Ndiyo mimi napenda kuoga maji moto kwa sababu Nairobi kuna baridi nyingi sana kwa hivo watu wengi kama mimi utumia shower ya maji moto hili kuza baridi na pia usipate marathi ya pneumonia kwa hivo hivo ni kawaida tuu na ni vizuri kuoga maji moto.

Ndiyo mimi ni mwanahambari na mimi husoma gazeti sana asame mambo ya kijamii afya mambo ya mitindo na pia mitindo ya kimiziki na pia siyasa ndiyo mimi husoma gazeti sana ili niweze kuwelewa nini kinandelea katika nchi hii ya kenya na pia duniani.

Pilau au biriani hulika katika sherehe zozote zile nzuri kwa mfano maharusi au ubatizo wa mtoto au hata wa matanga. Na wanaopika ni wanawake wa nyumbani kama hawana nafasi wao kuleta wapishi wanje waweze kupika. Na viungo vina vyotumika sana sana ni wali, mevitunguu na nyanya, vizari nyingi tofauti kama pilau masala, tumerik, pilipili, na vingi kathalika na nyama pia au kuku, inalingana tuni ni pilau au biryani ya ainagani.

Unu ya bibi au babu wao sana sana huongea kuhusu maisha ilivo badilika Kwanzia bei ya vitu hadi hata mitindo ya kimziki wanasema yao ilikuwa bora zaidi na pia vitu vilikuwa bei nafuu sana wakati wao maana zake ni kwamba dunia imebadilika na pia vitu vimepanda bei isia zangu ni kwamba hiyo ni kawaida maisha ni vitu haviyezi shinda tu havi jabadilika lazima vitu vibadiliki.

Subira yangu inajaribiwa sana na watu wavivu sipendi watu wavivu ambao hawaajibiki ambao hawaelewi kuna haraka inayo hitajika na kujivutavuta kwa hivo mara nyingi unahisi unashawishika kuwakaribia lakini lazima uwaongeleshe kwa upole pia ili heshima idumu kwa hivo subra inahitajika sana unapopatana na watu aina hio.

Hali ya hewa mbaya kabisa nilio kumbana nayo ni hali ya kiangazi, ambayo nilikumbana nayo katika mji wa wajir. Hali hiyo huwa inavumbi mingi, kuna kumekauka sana, miti imekauka, kwa hivo mazingira hayana mwonekano mzuri. Alafu jua nikali sana kwa hivo unapata joto sana ukiwa maeneo hayo na pia unapata lazima unywe majimengi na ue na mwavuli Badae nilipanda ndege na nikarudi Nairobi ambako kuna hali ya kawaida si hali kali ya kiangazi kama huko juu.

Inalingana ni eneo gani, kuna maeneo ya Nairobi ambayo barabara hazipitiki, kunaponyesha, maeneo haa ya ghetto ambapo hakuna kazi nzuri imefanyika kutengeneza barabara kwa hivo kukinyesha ni matope tuu na majitaka kila mahali, kwa hivo ni hali mbovu sana, lakini kuna maeneo mengine ambayo ya kuna lami kwa hivo kukinyesha barabara ni kawaida tuu.

Mimi napenda zote lakini natumia sauti ninapozungumza kwenye simu au ninapotuma voice note kwenye whatsapp natumia sauti yangu na naandika sana sana kama naandika barua pepe nikiwa kazini kuwasiliana na wateja au wadosi au wafanyikazi wenzangu na kwa watu wa karibu sana sana mimi huandika meseji kwenye simu.

Napenda kuka chumani wangu na katika chumani wangu mimi husoma vitabu lakini mara nyingi pia mimi hupenda kwa sebuleni ili ni keti nikatazame televisheni na nakumbuka sana nikiwa mdogo sisi wote tulikuwa tunaketi kwenye sebule tuki tizama mechi za wrestling na nahisi vizuri sana nikiwa sebuleni na inanipatia kumbu kumbu nzuri sana za siku hizo.

Baada ya miaka mingi niliweza kutembelea mji wa kisumu na nilikuta kwamba mji huo haujabadilika sana. Uko tu vile vile ulikuwa, maendeleo yaliyokua labda ni mabarabara, ni afadhali. Lakini kisumu kama kawaida huwa ni mji msafi na bado ulikuwa msafi na watu ni wale wale tu masoko ni yale yale, hakuna mabadiliko makubwa kisumu.

Kimsingi mali paibada ni muhimu kuenda jumapili kwa hivyo kila jumapili Lakini pia kwa sababu ya mtandao mtu anaweza kuhuduria ibada kupitia mtandao kama ya YouTube hata kila siku Kwa hivyo naeza huduria ibada hata kila siku lakini kuenda kwa miguu na kuikua katika kanisani inafaa kila jumapili.

Kujali wasio ndugu zako ni jambo muhimu sana kimsingi kwa sababu ya dini yetu na tabia tu ya kuwa na utu kwa watu wengine kwa sababu pia sisi tungependa kuwa tu watu wawe na utu kwa kwetu hata kama si damu yetu Kwa hivo, ni vizuri sana mtu akipata ajali, watu wasimame wamsaidie, mtu akiwa hospitalini, lazima waende wamtembelee, au hata mtu akifiwa, watu waende wa msaidie kuomboleza kwa sababu ni hivyo tu maisha lazima watu wawe na utu.

Siku iliokuwa na kazi nyingi sana kwangu ilikuwa siku ya mazishi ya mamangu Tuliamuka mapema sana saa kumi na moja kujitarisha Kukuvaa, kuenda katika ibada ya wafu, kuhuduria mazishi yale na pia kushugulikia wageni wengi wengi sana walio huduria na pia kusafisha nyumba bada ya hafla hiyo.

Msimu wa maharusi ambao ni msimu wa disemba ni msimu ambao unashuguli nyingi sana kwa hivo kwa sababu watu wengi wanafanya harusi na wanataka manguo za bibi harusi bwana harusi na wale watoto ambao watakuwa katika shuguli hiyo inachukua siku labda zaidi ya mwezi kufanya kazi hizo zote na ujue ni kazi za harusi tofauti na vipimwa vina chukuliwa wanapo kuja kwenye duka na kupimwa ili nguo zishonwe vizuri.

Ndiyo nimewai kununuwa tikiti za Tukio, tikiti hizo ununuliwa siku hizi kwenye eneo la hafla hiyo au pia zinanunuliwa kupitia mtandao kwa hivyo unanunua na unapata tikiti hiyo inatumwa au unapokea message ambayo utatumia kuingia kwenye Tukio hilo.

Kifaa changu huchi hutiwa kwenye moto mara nyingi sana kwa siku labda mara tatu au mara nne kwa saabu nakitumia sana Kwa mitandao ya jamii kufanya kazi yangu na kuwasiliana na watu na kujiburudisha kutupia tiktok au youtube kwa hivo moto huisha haraka na mi hukitumia hu hu hucharge mara mingi sana kwa siku.

Filamu ninayopenda zaidi ni ya Mulan ambayo ni filamu ya Vibonzo ambayo ni action na comedy nakumbuka mara nyingi nakumbuka sana nilipoiona mara ya kwanza nilikuwa mtoto mchanga sana na nimeona mara mingi sana bila kochoka nayo. Inaleta hamu kwa sababu ya hiyo story inayoambiwa ni ya mwanadada mchanga ambaya anataka kufuraisha familia yake na pia kuleta fanaka kubwa kwa nchi yake na ningependa kuiona tena mara nyingi sana kwa sababu mi huiona mara kwa mara lakini sithani nitawahi choka kuiona filamu hiyo ya mulan.

Ni kazi ya kila mtu kwenye familia kutunza afya, kupitia mapishi bora, na kupitia tabia nzuri, na mwongozo mzuri kutoka kwa wazazi, kwelekea wadogo wao, na wanakumbushana kwa kiambiana ama kukatazana mmoja na kufanya jambo ambalo halistahili. Na desturi zinatoka kwa mababu, mababu wetu, desturi za kula vyakula vizuri, mboga za kienyeji, na uhifadhi bora wa vyakula. Na pia desturi hizo zinastahili kufunzwa kwa wadogo ili wao pia waendelee kuzihifadhi na kuzitumia na kuwa na afya njema.

Ugali. Unapika ugali kwa kupima kipimo cha maji kulingana na watu walio kwenye nyumba. Kama ni watu wane, unatumia vikombe vine. Kama ni moja, kikombe kimoja. Utatumia unga wa mahindi na maji na moto. Unapika, kwa unapika kwa watu wa nne, unapika kwa muda wa dakika labda kuminatano. Na unakipinda pinda tu, unachukua maji ya chemke, alafu tongeza unga, alafu tayapindua hali ugali uwe na ule ugumu na ustahili amba utatumika vizuri kulamboga au nyama.

Siwezi kuwacha eneo letu kwa sababu eneo hili li na mazingira mazuri na hali ya hewa pia ni nzuri sana na kando na hayo familia yangu na ya watu naowapenda, rafikizangu, jamiininayo ienzi pia iko mahali hapa kwa hivo sipendi hiyo dhana ya kutoka hapa na pia kazi yangu naifanyia huku kwa hivo vizuri kwangu mimi kuishi hapa.

Kiswahili kinaweza kuendelea vizuri kwa familia zinazoishi nje kwa wao kuongelesha wadogo wao na watoto wao lugha hiyo. Lugha huhifadhika watu wanapoitumia. Wasipoitumia basi inaondoka na watoto wanaanza kuongea lugha za nje kwa hivyo ni kupitia maongezi ya mara kwa mara. Lugha ya kiswahili inazoeleka katika familia na inakwama katika akili za watoto. Na kudumisha na lugha hiyo pia ni muhimu iendelee kufunzwa katika mashule na kutumika kwa jamii watu wasije au kuanza kutumia lugha zingine, wazidi kutumia kiswahili, pia kupitia nyimbo na kupitia shairi watu wanaeza kuendelea kujifunza kiswahili ama kujikumbusha kiswahili na pia wanaeza kujikumbusha kwa kusikiliza taarifa za habari kwa lugha ya kiswahili na kutoa vitabu vya kiswahili.

Ningependa kufikia kilele cha hela zinazo patikana katika kazi yangu na pia ningependa kando na hayo kuanzisha kampuni yangu ambayo nitaweza kumiliki na pia kuwapa watu wengine kazi na waweze kupata kipato chao kupitia kwa kazi yangu Kwa hivyo, kupitia kazi ambazo nimefanya ninaweza kusema naweza nawezo wakuwapa kazi watu wengine na kuwafunza kazi hiyo na pia kumiliki kampuni yangu na hicho kitakuwa ni kilelecha kazi nayoifanya.

Salamu ya shikamoo na marahaba ni salamu muhimu sana na bado inatumika haswa kwa wakaazi wa maeneo ya pwani mwa kenya. Shikamoo ni salamu nzuri na ya heshima inayotoka kwa mdogo kwa mkubwa wake. Kama vile mjukuu kwa babu yake au mtoto kwa mwanawe au mtu yeyote anae kuzidi umri. Unaposema shikamoo huyo mdogo mkubwa wake atajibu marahaba. Na inamanisha kwamba umemuamkua kwa njia ya heshima.

Mtu anayeanza kazi anastahili kufanya kazi yake kwabidii na atilie maanani kujifunza sheria za kampuni hiyo na vigezo vya kufanya kazi vizuri vya akilini mwake kila mara na atazamie kufurahisha mkubwa wake na pia lazima azingatie uhusiano wake na wenzake pale kazini uwe mwema na ajitahadhari na siasa ndogo ndogo za kazini ile aweze kuhifadi uhusiano wake na muajiri wake.

Hali ya hewa inabadilisha hisiya zangu kwa njiya hii mvuwa ikinyesha mimi sina furaha kuasawabu sipendi baridi wala sipendi matope Hali hiyo pia juha likiwaka mi ufurahi sana kwa sababu inasaidia kuleta uchangamufu moyoni mwangu na pia naeza kutembea tembea bila wasiwasi na furahi na natoka nje nina furaha moyoni na pia ni naeza kuzungumuza kwa na wenzangu naeza kufanya shuguli zangu vizuri bila wasiwasi na hivyo ndivyo pia naeza kufaa mavazi mazuri yanaopendeza lakini kukiwonyesha sipendezwi sana na mimi ukaa ndani tu na sifanyi mengi.

Msitu ulio karibu na mimi unaitwa Kakamenga Forest Msitu huu una wanyama pori una miti mingi na mito mingi sana Baadhi ya wanyama walio katika misitu hiyo ni sokwe na pia kuna nyoka pia kuna mbuni na wanaoingia mle ndani ni afisa wa shirika la uhifadhi wa mapori humu Kenya na pia watu raia wa kawaida wanaweza kulipa nauli ili wapate kuingia mle ndani na watembee na wapate uzuri wa msitu huo na ni msimu wa kiangazi lakini msitu huo ni ule ambao haukauki.

Mboga za majani zina minerali nyingi sana ambazo zinasaidia mwili wa mtu kuwa nzuri na pia ngozi yake kuwa kunawiri. Mtu anezakula kiasi chochote, anezakula mara mbili kwa siku au akitaka hata mara tatu. Mara nyingi watu huzila mboga hizo na ugali au nachapati au kwa mchele lakini mara nyingi na ugali. Watu nasema mbuga hizo pia zinaladha nzuri na zinahifadhi afia ya mtu anayetuzitumia.

Kiongozi mzuri anastahili kuwa na uvumilivu kwa odogo zake au walio chini yake na pia anafaa kuwa na heshima kwa watu walio chini yake Hafai kumakaripia kwa sana Ila anafaa kuwaelewa na pia anastahili kuwa mwalimu mzuri Ili watu walio chini yake wawezi kuwaelewa Wanacho astahili kufanya wakiwa kazini na pia anafaa kuwa na ustaarabu na katika mambo yote anayofanya hata kama watu wamefanya makosa, anafakuwa mstiharabu, anapowakataza na kuambia njia ni hii wala siyo ile.

Tamasha kubwa za kitamaduni nchini Kenya ni kwa mfano; Luhya Night, Nairobi Food Festival au Luo Festival. Tamasha hizi, ile kubwa sana inayonihusu ni Luhya Night. Tamasha hiyo huonyesha tamaduni zetu kwa mfano nyimbo, ngoma, mavazi ya watu wakiluhya. Na pia ngoma ambazo zina, zinasikika katika tamaduni hizo ni ngoma za isukuti, ama za wasanii mbali mbali wa kiluhya, watu wanaeza kujiburudisha na kucheza, na umati huwa mkubwa sana, hasa ni umati wa watu wa asili ya kiluhya na huwa wamefurahi sana ili kujikumbusha ama, kujihusisha na vitu vya asili ya kiluhya.

Kuchukua likizo yangu ili nifanya nijisikie vizuri zaidi hivi karibuni kazi ilikuwa imekuwa mingi sana na nikaweza kuchukua likizo na nikajitoa na ni mimi tu nilikuwa nimehusika na nilijitoa nikasafiri nikatembilia marafiki zangu na pia nikaona maeneo mbalimbali pwani mwa Kenya na ili nisaidia sana kupunguza mawazo kichwani na kujua tu kwamba niko niko sawa kiafya kwa sababu sasa mwili. Uliweza kupumzika sana mbali na siku zangu za kazi.

Nilipo kuwa mdogo nilipenda sana kucheza michezo ya video kwa mfano, need for speed na zinginezo. Na niliburudika sana nilipo kwa nikipishana na wenzangu katika michezo ya inahio na kama final combat niliweza kucheza na rafiki yangu sana na tulifurahia sana michezo hio. Lakini kwa ukubwa kadri ya miaka ilivyo songa, nikaacha kupende ezwa sana na pia hakuna mnda hawa kucheza michezo ya video.

Shuguli ya mwili ninayoifurahia ni shuguli ya kucheza. Napenda kucheza sana mziki na pia inanisaidia kusisimua mwili na pia kuhisi kwamba sina maumivu kama nimekaa sana. Kwa hivyo napo kupata pahali sehemu ilio na mziki mzuri au kwangu nyumbani. Napenda kucheza sana na kubudika, kufurahi, kisha natokwa na jasho na nyosha mwili na viungo kupitia kwa densi. Na mwili unahisi vizuri sana chuli hiyo ni ya muhimu sana na pia kwangu mimi hainichoshi kwa sababu naipenda sana.

Unajua mtu anakotoka kupitia vile anavutamuka maneno. Kuna baadhi ya watu ambao hawaezi kutamuka humu Kenya ambao hawaezi kutamuka maneno fulani ama wanayatamuka kwa mtindo fulani. Kwa hivo unajua huyu lazima anatoka mahali fulani. Kwa mfano, watu wanautoka katika mlima Kenya, wanaugumu wa kutamuka L na R Kwa hivo wanapotamuka hivo moja kwa nafasi ya nyingine Unajua huyu lazima anatoka sehemu fulani Uneza pata mtu anasema mari, badala ya mali ama anapata ugumu wa kusema mali Unajua tu kwamba akisitasita hapo Wenda anatoka sehemu fulani Pia watu wengi hukosea mimi pia hukosea kwa katika maongezi na hiyo ni kwa sababu ya lugha ya mama au kule tunakotoka Sisi usema kitu hicho kwa mtindo fulani ambao labda si sanifu.

Safari ilikuwa ya kutoka Nairobi kwenda mji wa busia, nilitoka mapema, nikaenda nikawachukua wenzangu, tukaingia kwenye gari, na ilikuwa na tashwishwi kwa sababu kuna baadhi ya vitu muhimu tulivyo hitaji nyumbani kule busia ambavyo tulivisa hau. Kwa hivyo tulitoka, nilitoka nikaenda nikawachukua marafikizangu lakini kabidi iturudi nyumbani, nichukue vile vitu. Najutia kutojipanga usiku wake lakini pia nilikuwa nimechoka, sasa singeweza kujipanga vizuri. Ila, mwishowe ilitokea vizuri.

Kuna maneno mengi katika lugha ya kiswaili, ambayo yanapatikana pia katika lugha ya kiarabu, maneno kwa mfano habari, salama, msikiti wajib na wajibu, rais Kuna maneno mengi sana na maneno haya ya dini na biashara kama fedha, yanafanyika hivo, au shehe. Yanafanyika hivyo kwa sababu, kuna maneno mengi ambayo lugha ya kiswahili iliomba kutokana na lugha ya kiarabu. Na hii inatokana kihistoria, na kutangamana kati ya waarabu na wabantu, walio pwani mwa Kenya, walio kuwa wanafanya biashara mbali mbali, na hiyo ndio ilikuwa asili ya lugha ya kiswahili yenyewe. Kwa hivyo, ni kawaida tu kwa maneno mengi ya kiswahili, kutokana na lugha ya kiarabu.

Mimi sipendi hesabu, hesabu kwangu ni somo ambalo lili nisumbua sana, sikuweza kukielewa kwa urahisi na pia katika mtihani, sikuwa napita kiurahisi, nilihitaji mazoezi mengi ya ziada ili niweze kuelewa vitu mbali mbali katika hesabu, kwa hivyo hesabu inawenyewe lakini mimi binafsi nilipenda kingereza na mziki.

Chapati ni chakula malum kwa sabubu ni kitamu sana na pia chapati siraisi kupika kwa hivyo watu hawakipiki kila siku ni chakula ambacho kinafuraiwa sana na kama una wageni na mataka kuwapendeza pia utawapikia chapati na pia ni ina viungo vinavyoifanya iwe vitamu kama vile liki, unga wa ngano, skari na nini na nitamu sana inanukia, inabutia na unapuwa hapa wageni ama familia yako kwa siku nzuri malumu wanafurahia sana kwa hivyo ni chakula speciali sana.

Ninapotaka kumfariji mtu mimi humwambia pole dadangu au pole ndugu yangu na najaribu kumuelewa masikitiko yake na pia najaribu kumsikiza na kumpatia wasia jinsi atakavyojikwamua kutoka kwa shida hiyo au jinsi ataweza kustahimili shida iliyomkumba. Ni vibaya kusema wachana tu nayo usifikirie au haidhuru kwa sababu saa hiyo mtu yuko katika maumivu so kinachosaidia ni kumsikiza na kumuelewa na kumwambia kwamba unamuombea au pia kumuombea hapo na hapo ili aweze kufarijika.

Kazi ilipozidi kuwa ngumu na kampuni niliokuwa nikiifanyiakazi iliacha kutulipa vizuri na wakubawetu kuanza kuwa na hali ambayo haikuwa inaeleweka kuhusiana na kampuni hiyo nilifanya uamuzi na kajipima piga moyo konde kutafuta kazi nyingine ilikuwa vigumu na ilikuwa hali ya sintofahamu kwasababu uwezi juwa kama kule unako kwenda ni kuzuri lakini nilipofanya uamuzi wa kuacha hiyo kazi na kuchukua kazi nyingine na ikawa nzuri na malipo yakawa sawa nikatulia na sijajutia tangu.

Safari ya kwenda kazini huwa ni kawaida yake ngumu kidogo kwa sababu subuhi kuna mkurupuko au msongamano la magari kwenye estate kila mtu anataka kutoka kwa hivyo utapata msongamano la magari alafu pia lazima utumie njia kubwa ya Mombasa Road ambayo pia ina magari mengi matrela lazima uwe makini na unapofikia karibu na kazi pia utapata mkurupuko mwingine wa magari au msongamano la magari kwa hiyo lazima uwe makini ili ufike kazini salama.

Kazi zikiwa nyingi unafanya ile kazi ya dharura kwanza kabla ya kwanza kufanya zingine kama kuna kitu kinahitajika hapo na kwa haraka lazima uanze na hiyo ukishamaliza basi unaanza kufanya zile zingine ambazo ni za dharura zinazohitajika kumalizika hiyo siku halafu zile ambazo hazihitajiki kumalizika hiyo siku Zitakuja mwisho kwa sababu unawezamaliza leo au ukitaka ungoje uendelee kesho yake. Kinacho nikera ni kutoweza kumaliza kazi yangu kwa wakati.

Napenda kusema neno Tesla. Tesla ni jina zuri, ni jina la gari, ambalo ni la stima, lakini pia linanifurahisha, ninapolisema, mdomoni na pia kwa masikio yangu. Na pia mara nyingi mimi hufikiria neno Tesla, ninapo ninapofikiria kwamba labda linaeza kuwa jina la mtu pia, kwa sababu linatamkwa vizuri sana, Tesla. Tesla pia nilifikiria jina hilo nilipoona habari za Tesla wakivumbua gari jipya mtandaoni.

Jumamosi au jumapili yangu ya kawaida mimi ukulala sana na amuka labda saa tano, nipate kiamisha kinyo achangu labda saa sita, niende nikaoge, nikitoka kuoga, nitaosha vyombo au nisafishe nyumba, nikimaliza hivi, nitarudi kitandani, nikalale tena, hadi jioni, ntakapo amka, ntengenze kitanda, ninde nipige chakula changu cha jioni, Halafu ni nitulie tu.

Wakati wa mapumziko huwa ni siku ya jumapili na jumamosi, mimi napenda kwa kivyangu, mimi uka nyumbani na kusoma vitabu, au nilale, au ni tasame ni filamu katika tedavisheni. Hiyo ni njia yangu ya kupumzika na huwa nafanya kwa muda ambao nataka kwa sababu ni siku mbili, kwa hivyo nina huru wa kupumzika na votaka.

Muhimu wa kupumzika mchana ni hulingana na anaye hitaji mapumziko hayo lakini mimi hasua kupumzika nje chini ya mti kwenye bustani kwa mda labda wa masaya jioni jioni wakati hakuna juakali au joto nyingi na msimu ambao si wamvua, msimu wote ila ule wamvua.

Uwepo wa matapeli wanaotumia kiteknolojia au mitandao kuwandanganya watu ambao hawaelewi au wazee ni jambo ambalo halinifurahishi mno na ikinacho kera ni kwa sababu hawa ni watu ambao hawajiwezi na wanastahili kuheshimiwa ila kuna wale ambao wanatumia teknolojia kuwalaghai na kuwanyang'anya pesa zao. Kwa hivyo wanapo ni pigia simu mimi, mimi hukata tu na kuripoti namba hiyo kwa Safaricom na tunawa block tu, tunawa block kwenye simu zetu ili wasiweze kupiga tena.

Matumizi yanapangwa kwa kuandika bajeti yako na kuandika ni kiasi gani cha pesa kitakachotumika ili mtu aweze kutumia hela zake vizuri kwa hivo naandika chini yale ambayo nahitaji wiki hii na wiki ijayo au mwezi huu alafu nafuata kwa utaratibu. Na mara nyingi unaeza kusahau labda vitu ambavyo si vya muhimu kama pipi au keki au vitu kama hivyo Lakini yale ambayo ni ya muhimu lazima uyaandike chini na ufuate utaratibu wako.

Kwa kijana anayeanza kueka akiba, mashauri yangu ni kwamba aweze kueka chochote kile antakachoweza, sila zima iwe pesa nyingi, mbora tu ahitaji, ahupange mahitaji yake vizuri na kichochote kitakachobaki akiweke vizuri. Kwa hivo ni muhimu tu hata kama ni kidogo sana mtu aweze kueka hiyo akiba yake kusawabu hakiba hayozi na itamfaa dae hata kama ni uchungu kwa sasa.

Kumbukumbu za safari zinaweza kuhifadhika kwenye picha au video na picha hizi tunaziweka kwa mitandao ya jamii ama kwenye simu kumbukumbu hizi zinaonyesha marafiki zangu walio katika mitandao za jamii au watu wa familia walio nyumbani ambao hakuweza kuja na mimi katika safari hizo. Kwa hivyo wataweza kuelewa ilikuwa aje kupitia picha hizo.

Computer naitumia katika kazi zangu za kila siku na inaitumia katika kufanya utafiti, kuandika barua pepe na pia kuchagua vitu mbali mbali ambavyo na itaji labda kama nataka kunua kitu fulani naeza angalia kwa maduka mbali mbali ni hezi kuamua ni nini nitatumia ama ni duka gani nitatumia na pia kuulinganisha abi na vitu kama hivyo Kwa hivyo komputer pia ni muhimu sana hata kwa kuingia katika mitandao ya kijami kujiburudisha ama kuelewa nini kinaendelea nchini kenge.

App mpya mimi hujifunza kwa kuitumia. Kwa hivo naingia mle ndani mwa Apple Play Store ama Google Play Store ninaangalia, ninakidownload kwenye kifaa changu. Alafu naanza kukichokora tu najaribu hiki najaribu kile hadi nitakapo kizoea nakujua vile ya kutumia. Nikishindwa nauliza mtandao, Google au AI yoyote jinsi ya kutumia. Na pia najaribu jaribu tu hadi nitakapo jifunza. Mwishoni naweza kuitumia vizuri.

Bei nchini Kenya zinabadilika sana kwanzia kwa bidhaza kutumika kila siku kama vile unga wa ugali, wangano, au mboga, au nyanya, kulingana na misimu na uwadilifu wake na pia beiza vitu vikubwa kama magari pia zinabadilika ili kujimudu tunapunguza matumizi na pia kuwa na makini sana tunapotumia fedhazetu na tunapunguza tu yale ambayo hatu hitaji Lakini mara nyingi unapata kwamba vitu vilivyo ongezeka bei ni vitu vinavyo hitajika sana.

Kama pesa haingekua tatizo nigejenga kasiri kubwa sana ilio na majumba mengi makubwa makubwa na nigeweza kuweka milango mikubwa mizuri ya kiswahili na pia kutumia vitu vya kisasa kuirembesha ili watu wangu waweze kuishi mule ndani na wapendezwe na maisha yao mule ndani.

Watu wengi Nairobi wanapenda kufanya mazoezi ili kubaki wachangamfu, wengi wao wata ingia katika vikundi vya kutembea au kukimbia ili wakue na afya njema wao upenda kuenda kwenye msitu wa karura ili watembe mle ndani katika mazingira mazuri, mimi sipendi kukimbia sana kwa hivyo huwa sijiungi nao.

Kitu cha muhimu sana kinachostahili kuwaridhishwa kwa watoto ni tabia nzuri, hulka njema na maadili mema. Yatakayo wawezesha kuhishi vizuri na wengine na pia kuhishi maisha mazuri, maisha ni hata wazazi wawo wakiwa hawapo. Hasa tabia nzuri na pia tabia hiyo inafunzwa kupitia kwa kuongelesha na kuambia ni hiki kinachostahili na kile ni kibaya. Na pia kuwarekebisha wanapo fanya vitu ambavyo havistahili na nejukumu la jamii nzima kuhakikisha kwamba watoto manarithi hulka njema.

Ninapenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kula keki na mapochopocho mbali mbali na pia kucheza na kuskiza mziki mzuri usiku kutwa. Napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa na marafiki na familia na nakumbuka sherehe ya mwaka uliopita ili nipendeza sana kwa sababu nilikuwa na marafiki zangu wengi na keki ilikuwa tamu sana. Na pia napenda keki ya aina ya vanilla na zawadi ambayo ningepoenda kupokea katika siku yangu ya kuzaliwa nigari.

Nipo tuu, ni jibu la hali ya kuonyesha tu ni hicho kitu peke yake. Kwa hivo ni hayo tu inamaanisha ni hayo peke yake. Hakuna mengine ya ziada ama ya kuongezea. Na maana pia ya tu inamaanisha labda sijafurahia lakini ni hivo tu ndivyo hali ilivyo na unyenyekevu wake pia huonekana kwamba hujaribu kuonyesha kuna kitu cha ziada ama zaidi ama ukubwa katika hali hivo, ni hivyo tu ilivyo basi.

Nililazimika kubana matumizi ya simu sana Nilipo jipata kwamba nimezoea sana kwamba siezi kaa bila simu yangu au kuangalia simu Nikamua kunyonga huo uzoefu kwa kujilazimisha kupunguza matumizi hayo na nilijifunza kwamba inawezekana kweli kukaa masaa katha bila kuangalia simu au kutumia simu au kuingia kwenye mitandao ya kijamii bila sababu kubwa.

Kuna michezo aina mbalimbali katika kati ya watoto michezo katika hii eneo inakuna moja inaituwa tapo au kati au bano au michezo ya kujificha na watoto uchezea tu nje kwa kiwanja na wenzao na wawo kufundishwa na wazazi wawo au watoto wengine walio wakubwa au wanajifunza kutoka kwa walimu wao shuleni.

Mwenyewe mimi siwa mfanyi biyashara lakini kuningana na yale ambayo nimeyaona wafanyi biyashara kulazimika kwa muka mapema sana ili kuwai bidhaa bora alafu kuvitengeneza kupanguza ama kuuosha kama ni mboga na matunda na kufipanga vizuri ili wachaja waho wawezi kuona na pia wanaitaji kulipa nauli kwa watu wa county council ili watumia na afasi yao katika soko ila biashara hiyo ikifanyika kwa umakini uweza kuwapatia hela nzuri kwa sababu makastuma watashinda wamerudi na wanunuzi pia watafurahia na watasambaza ujumbe kuhusu bidhaa zao nzuri. Kwa hivo wana kibarua kubwa cha kujionyesha na kuadilika sana kwa wanunuzi.

Lengo la kuwa kazini kwangu ni kuweza kupata fursa ya kuwa mkuu wa kitengo ili niweze kupata mshara mkubwa zaidi na pia niweze kupata uzowefu wa kufanya kazi kiasi cha kuwasaidia wadogo wangu kufanya hiyo kazi na kuwaelekeza wengine ili weze kuendeleza kazi vizuri.

Sipendi kusoma maoni mtandaoni kwa sababu maoni ni maoni tu aina maana kwa sababu hao watu wanaotoa maoni hayo si watu waliosomea somo ambalo litawafanya wawe na ubabi wowote katika eneo hilo. Kwa hivo maoni labda labda kidogo tu lakini si sana kwa sababu watu wanaongea tu na hujui ni kwa nini wanasema ambacho kile wanachosema na pia hakuna sababu ya kuamini kila kitu ambacho mtu anasema kama ni ukweli kamili.

Kulima shamba ni kazi ngumu, ni kazi inayo hitajika watu waamke mapema na lazima ifanyike wakati wa mvua kwa sababu shamba ni si ngumu sana na pia mimea itaweza kunawiri wakati mvua umeanza kunyesha. Na wanaosaidia ni wale ambao wanafanya hiyo kazi kwa kulipwa, unaweza wachukua, uwapatia shamba lako walime na uwalipe badaye kwa kazi hiyo yenye wamefanya.

Simu yangu inaapa ambayo inakuekea kiwango cha Wakati ambayo uneza tumia kwa hivu ikifika masama masaflani kama masama tatu inakuambia kwamba leo umetumia simu kwa muda huu na ni wakati wakupomzika na simu nyingi za kisasa zina huo uwezo wakueka hiyo apa ambayo itakuhesabia ni mitandao ipi ya kijamii umekua ni kwa muda gani na pia unaeza punguza mwanga wa simu ili uweze kuwa kutodhurika na simu yako.

Ili kujikinga na mbu kuna mbinu tofauti haswa katika msimu wa mvua natumia neti ambayo unaitundika juu ya kitanda chako ili mbu wasiweze kukufikia au unaeza puliza dawa itakayouwa mbu hao kabla jioni ifike au kabla wakati wakulala au pia unaeza jipaka mafuta spesheli ambayo inawakera mbu kwa hivyo hawezi tua na kukuuma na unaandaa nyumba hivyo.

Kuna pokuwa na msiba, jami hujikusanya kwa kwanza kumatangazo yanatolewa kwenye radio, televisheni au gazeti na pia kwenye mitandawe ya kijami. Watu wanapo juwa, wanajikusanya katika mavikundi vya whatsapp na pia wengi huja nyumbani kutembelea walio fiwa na kuambia pole. Alafu wanawapa vitu mbali mbali watakazo zihitaji kutumia pale labda maziwa, ya ngombe au mikate, vitu vingi vinapeanwa kwa familia hiyo, unga kuwapikia wageni na pia wanafanya harambe ya pesa ambazo zitawasaidia katika msiba huo na katika siku ya mazishi.

Njia ya kupendezeka inapitia msitu wa Karura, ulioko mjini Nairobi. Unapoanzia ni unaanza kuanza kutembea kwanzia upande mmoja hadi mwingine. Na unacho kiona kutembea ni msitu, kuna ndege mle ndani, na nyasi, na miti mirefu mirefu kabisa, na mandhari mazuri ya kutuliza. Na njia hiyo pia inapendeza kwa sababu ineza kusaidia pia kwa mazoezi Unapotembea mle ndani kwa sababu ninjia ndefu kabisa Unapata mazoezi mazuri.

Tabia ni nayoweza kubadilisha ni kuto fanya mazoezi naweza kubadilisha tabia hiyo kwa sababu najua kwamba usipo fanya mazoezi unaendelea kuwa mzito na kilo zinaendelea kuongezeka na mafuta mwilini na mpango wangu ni kuanza kwa kucheza mziki kwa raha zangu alafu pia kutembea na pia badae nitajiunga a na jim ilioko mtaani mwangu.

Ndio, napenda kwenda pwani mwa Kenya kwa sababu ya hali ya hewa iliyoko huko. Ni hali nzuri, kuna joto, na pia hakuna baridi yoyote au mvua nyingi au upepo wa baridi kama Nairobi. Pia pwani kuna mabichi na ufuoni wa bahari ambao unapendeza sana. Naweza kuogelea majini na kucheza na marafiki zangu. Pia chakula cha pwani mwa Kenya ni kizuri sana. Napenda kwenda huko kupata chakula ya asili ya wapwani na kukaa katika mahoteli ya kifahari ambayo yanapendeza sana kima zingira na pia na huduma tunazo pata huko ni nzuri sana.

Useremala ni ufundi wa mbao, ambao hu unapendwa sana huku nchini Kenya na mara nyingi napenda kutengeneza vitu kama vitanda au kochi za nyumba au labda ningependa kutengenezewa kitu kabati fulani ya kueka kitu fulani kama viatu au vyombo. Na inachukua muda wa wiki mbili mara nyingi kwa sababu watu hao huwa wana wameagiziwa na wateja wengi kutengeneza vitu. Na mtu anajifunza kazi hiyo kupitia kuenda kufanya kazi katika duka la seremala na kuiga mwenye duka au kuenda shule itakayomfunza vitu vya hiyo kazi.

Safari ambayo haikuenda vizuri ilikuwa safari ya kutoka Nairobi kwenda Busia ambapo tulisahau vitu vyetu lakini hatukuweza kwanza safari saa hiyo kwa sababu ilibidi turudi tuchukue vitu vyetu alafu tutoke tena na tulikabiliana nayo kwa kurudi lakini pia tulipokuwa njiani tuliharibikiwa na gurudumu na tukaweza kutengeneza gurudumu hilo kabla ya kurudi Nairobi na nilichojifunza katika safari hiyo ni kuwa na subira.

Nabadilisha kiswahili changu kwa kulingana na nae, ongea nae, ni kiongea na mze na tumia luga ya kiswahili na siongei kwa sauti sana na pia na ongea maneno machache, sisemi sana bila sababu, lakini nikiwa na ongea na rafiki naheza kutumia luga yoyote Kwa sababu tumezoeyana, watanielewa na pia tunaeza kutanyana sana katika maongezi bila mtu kuona ni kama anakosewa heshima Pia naezekana kubadilisha bila kufikiria kwa sababu unaozoefu Unafaa kuongea hivi na mzee pia unafaa kuongea hivi na mwenzako Kwa hivo si tatizo kabisa.

Kulala mapema ni muhimu sana kwa sababu kutakuwezesha kua mka mapema na pia utaweza kufanya vitu vyako asubui na mapema na pia kama umechoka unaweza kupumzika akili ila mimi na uzoefu wa kutolala mapema na kinacho nizuia ni kwamba maranyingi kuna kazi mingi sana na pia ni napo amka asubui basi naamka kama ni mechoka na nitabia ambayo ni muhimu kubadilisha.

Kutoka hapa, unatembea mita karibu mia tano hadi barabara kuu, unapofika hapo, unasimamisha boda boda au tuk tuk, anaposimama, unamuliza bei ya kufika soko la chetambe, unapoingia mle ndani atakupeleka hadi sokoni chetambe na utampa labda shilingi hamsini, alafuta kuwa soko ni.

Vitafuna vya asubuhi mwanzo, unatengeneza chai yako, chai ya subuhi ni chai ya maziwa inayotengenezwa na masala ya chai, kisha unatengeneza mkate, unapaka siagi, unezaongeza pia jam au peanut butter, alafu pia unezachukua sosei na kuikaranga kwenye mafta ya moto, alafu unawapa watu wako wa nyumbani vina uzwa sokoni au kwenye duka kuu na tunakula subuhi.

Maudhui ya biashara ambayo inaonyesha vile watu walianza kazi zao wakiwa wadogo au baada ya chuo na wakaendeleza biashara zao hadi wakaweza kufanikiwa bila kupoteza kupoteza hamu au kukosa bidii maudhui hayo hunifurahisha sana kwa sababu yanitia moyo.

Mimi nawafuga kuku nyumbani na kuku hao ni karibu kuku thelathini kuku hao wanakula nyasi wakitembea nje na pia nawarushia na nawarushia mahindi au mabaki ya vyakula wakule na pia ni muhimu kuwatunza kwa sababu wanayataga mayai na pia tunaeza kuyatumia kama mboga tunapokula.

Salamu za mambo ni salamu ambazo naweza salimiana na rafiki na majibu ni poa. Mambo poa au vipi freshi. Salamu hizi hutumika sana kati ya vijana nani salamu za watu ambao wamefahamiana sana na ni zinatumika sana Kenya na Tanzania. Salamu hizo mara nyingi huwezi tumia kwa wazee kwa sababu hawa wanaitaji salamu za heshima na lazima ugeuze utumie salamu zingine.

Kama ningeandaa mlo wa ndoto zangu ungekuwa ni mlo wakijapani unao itwa sushi ni mlo ambao umesifika sana na watu hutumia samaki, mchele na viungo vingine mbali mbali ila sijaweza kujua jinsi ya kutengeneza chakula hicho na ningeweza kuwaalika marafiki na familia yangu ili waweze kujionea mlo huu wa kipekee na tungeula mlo huo nyumbani.

Ugomvi ni kitu cha kawaida nyumbani na ni muhimu kumaliza kwa kuwaita wanao zozana wa keti chini kila mtu aonge na baadae waelewane na unaongelesha kwa njia ambayo ni sahihi bila kukosea yeyote amani na kuwasikiliza wote kila mtu aseme upande wake na kinacho saidia sana ni kuwa na utulivu unaposuluhisha shida hiyo lakini pia kuwaelezea kwamba lazima tuishi pamoja kwa amani na kusisitiza umuhimu wa amani na furaha nyumbani.

Badiliko nililo jaribu lililo leta mabadiliko makubwa kwangu ni kuamka mapema Ninapoamka mapema napata kwamba ni rahisi kujitarisha kwa mda unaostahili na naweza kufika kazini kwa mda mzuri na pia sikutani na songamano la magari barabarani na pia inabadilisha siku yangu kwa sababu sasa sina mawazo mengi Sijaharakisha vitu vyangu, nafanya vitu kwa utaratibu na nimeendelea nalo kwa sababu linafanya kazi yangu inakua rahisi sana Nikiamka asubuhi, nikiwa na na asubuhi ya siku yangu ikianza kwa hali nzuri.

Napenda jioni kwa sababu huwa nimemaliza kazi zangu zote, nimerudi nyumbani, nimetulia, nimeongea na wapendwa wangu, tumekula, tumetulia, na naweza kutazama filamu kwenye televisheni, na pia kujua halizao wapendwa wangu pale nyumbani, na ni wakati tumetulia.

Filamu ninayopenda sana kuirudia ni Mulan kwa sababu inachekesha na pia inasisimua napenda kuirudia kwa sababu inamatukio mengi ya kuchekesha na kufurahisha na pia tukio katika filamu hiyo ambalo nakumbuka sana ni wakati wanajeshi wanajitayarisha kwenda vitani lakini ni wadogo sana na hawana uzoefu na nimeiangalia na familia yangu kwa muda mrefu au mara nyingi.

Amka mapema kama nimelala mapema na mara nyingine mimi uchelewa kuamka kwa sababu nimelala sana na kulala sana kumatokana na uchovu wa kutoka siku iliopita ama kutolala mapema Kwa hivo inalingana na siku sikila sana muka mapema na sikila saa nina chelewa Naamuka tu kwa kusikiza saa yangu na namuka saa kuminamoja subui inabadilika wiki kwa nyingine kulingana na uchovu au nguvu niliokua nayo au kazi nkia sigeni nifanya siku iliopita Naamuka kwa kusikiza saa yangu au mwenzangu pia andezanya mshu.

Napenda chai mara nyingi asubuhi na pia napenda kunywa kahawa asubuhi labda saa kumi na mbili unusu. Napenda kutumia chai hiyo kwa mkate au uliopakwa syagi au soseji na mimi hunywa hiyo chai na mpenzi wangu au peke yangu kuliningana na siku.

Kuogelea mtoni wengi wetu walijifunza wakiwa wadogo wakitoroka kwenda kucheza na wanajikuta kulea mtoni lakini maja ya mtoni si safi kuogelea huko si vizuri sana na kufunzwa ni kujijaribia tu mwenyewe na kuanza kuogelea na kinacho angaliwa katika kuogelea ni maji ni kiasi gani.

Ninapotaka kustarehe mimi huketi nyumbani nazima taa na washa televisheni yangu naangalia filamu na yoipenda au mara nyingine na keti kwenye kitanda na kusoma kitabu ninacho kipenda pale tu jioni kama nimetulia bila mambo mengi.

Safari yangu ndefu sana ya basi ni safari ya kutoka Bungoma hadi Mombasa na safari hii ni ya masaa kumi na tano na vituo vya kupumzika njiani ni kama vinne, ukitoka Mombasa, ukitoka Bungoma, unasimamia Eldoret, tena usimamie Nakuru, tena usimamie Nairobi, alafu mtito andei na pia usingizi na mandhari dirishani ni mazuri, unaweza kulala kwa sababu pia basi lenyewe ni kubwa mtu anaweza lala atulie lakini mandhari pia ni mazuri dirishani unawezaona wanyama pori kama unataka haswa ukielekea pwani.

Siku hiyo ilianza kama kawaida, nilikuwa ninaenda kazini, halafu nikaamua kununuwa tikiti hile kucheza mchezo wa kuangalia nambari ambazo zutanisaidia kushinda pesa na nikashinda shilingi za Kenya milioni moja kupitia mchezo huo na ikakuwa siku ya ajabu sana kwangu.

Biashara ya kuuza airtime na huduma za simu mtaani huwa haipo sana sikuizi kwa sababu watu walianza kununua airtime kupitia safaricom online ama kupitia simu zao na huduma za mpesa Kwa hivo si watu wengi sana humo kenya ambao hutumia kuduma hizo na pia simu mtaani zimepotea sana kwa sababu kila mtu anarununu yake Kwa hivo hakitaji sana simu za mtaani kama kitamu.

Iwapo chama, itakuja kutembelea ama kukutana nyumbani kwenu, lazima uende sokoni mapema, utafute vyakula, utakavyo pika, alafu chakula, lazima kiwe kizuri, utapika chakula cha watu wengi, labda kuku, pilau, wali, na kadhalika na mazungumzo hufanyika sebuleni, watu wote wana chama hoja hapo kujadiliana mambo yao na mambo ya kujadiliana huhusiana na michango ya wanachama na na maendeleo ya labda miradi ya hiyo chama kama wameendelea ama wako nyuma na malengo yao ya chama.

Kupika chai ya tangawizi ni kitu ambacho na juo kukifanya vizuri, muanzo mimiuhu wa shamoto na ekilea maji, hadi ya chemuke, alafu na pima vikombe kulingana na watu wamba wapo nyumbani. Alafu na pofanya hivo kwenye maji ya kisha chemka naongeza iliki, chai masala na jinja, alafu sukari pia naongeza mlendani. Ikisha endelea kutokotana ongeza maziwa yangu baadae. Alafu naiacha ipikike vizuri, kisha nitaichukua nieke kwenye thamos kama nimechunga na nita wapa familia watu na marafiki wanywe.

Kabla ya kulala usiku mimi napenda kusoma kitabu na usiku nita kuwa nimesha kula niende nikaoge nikisha ang'ara ni ni andae ni andae kitandachangu kisha nisome kitabu au nitazame filamu hadi nita kapo patwa na usi hadi nita kapo kutwa na usingizi.

Watoto wanapenda kula nyama au kuku vitu vingine vitamu kama chapati na wanakataa sana kula mboga au vitu ambavyo havina latha nzuri sana kwao wewe na mimi huwashawishi kwa kuchanganya mboga na nyama au kuchanganya mboga hiyo na kuku au mchuzi mzuri ambao utawavutia.

Mandazi ni kitu muhimu sana katika kifungua kinywa, asubuhi, lazima kitayarishwe mapema na watu wapate ya kiwa moto na mazuri na watu hupenda sana kutumia mandazi na au mahamri au wakati mwingine pia mkate lakini sana sana mandazi upendwa sana na watu waipate na kiamsha kinywa kwa sababu mandazi ni tamu sana.

Siku yangu inaisha kwa kusoma kitabu au kutazama filamu au kuketi na familia yangu kwenye sebule na kuongea na kujuliana hali ili tuweze kuelewana tukoje na pia baada hayo ni kuingia malazini na kulala.

Wateja ni vyema kuwashughulikia kwa kujua mahitaji yao na kujaribu kila unavyoweza ama kila unaloweza kutimiza mahitaji yao na pia unawashughulikia kwa upole na heshima ili waweze kupata hamu ya kurudi kwako tena kando na wewe kushughulikia mahitaji yao pia lazima huwafanye wapende duka lako ama wapende eneo lako kwa heshima unayowaonyesha.

Wauzaji wanao uza moja kwa moja mtandao ni wengi sana haswa kwenye instagram na tiktok na wao mara mingi hutengeneza video fupi zinazoonyesha kazi yao ama bidhaa wanazo uza na pia wao hupenda kuenda live moja kwa moja kwa wateja wao na hivyo pia wanaeza kuuza, watu wanaweza chagua wanachotaka na wanaandika chini na watawalipa na watume bidhaa zao kwa wateja wao.

Kazi ninayofanya ni ya wanahabari kuna kuandika kuna kuenda kwenye kwenye field kutafuta matangazo na pia kuna kuhariri kazi ya watu wengine kipi kinacho chukua mda zaidi ni kuenda kwenye field kule nje kutafuta taarifa kwa sababu lazima uende usikize uandike na pia uende utengeneze video ambayo itachapishwa kwenye televisheni na kwenye mtandao.

Napenda sanaa ya wana muziki kwa sababu wanapendeza sana, wanasauti nzuri nzuri, mitindo yao ya kuvaa pia inapendeza, mara nyingine siya kawaida, napia napenda kuangalia video zao, wanavyo cheza na wanavyo igiza pia hufurahisha sana katika video na pia wakiwa moja kwa moja.

Kwenye harusi vyakula vinaandaliwa ni vingi sana kwa mfano pilau, chapati, biryani, mandazi, mahamri, mbaazi na vingi vinginevyo vyakula hivi hutayarishwa kwa wingi na pia kulingana na watu ambao watatokea kwenye harusi au waalikwa na kinachofurahisha sana ni kwa sababu vyakula hivi hua ni vitamu sana na vina.

Ningependa kumiliki kamera ya DSLR, ni kifaa kizuri sana na kina chukua video safi na picha safi kabisa na kinaeza kubadilisha siku yangu kwa sababu kitanisaidia kwa kutengeza video zangu na kujipiga picha ama kumpa mtu anipige picha zangu ziwe za hali za juu na kinachonizuia ni hela.

Bibi ana utani mwingi sana kwa hivo anatuambia kwamba alipokuwa mtoto Alikuwa anapenda ana mbio sana na alikuwa anakimbia kilomita nyingi sana kuenda shuleni bila kuchelewa na hata akirudi pia alikuwa anarudi nyumbani mbio sana na alikuwa na uwezo wa kuruka fencing ndefu sana na alikuwa anatusimulia sisi wajukuu wake na kila siku jioni akituambia vile yeye alikuwa mkimbiaji hodari sana.

Kiswahili utoholewa sana na mara nyingi kulingana na lugha zingine na kingereza kiswahili kitakuwa kimepata maneno mengi mapya na watu watakuwa wana kitumia kwa njia tofauti ambazo hazitumiki saahii Kwa sababu kiswahili ni lugha ambayo hushinda imekua na ikibadilika na kwa mfano lugha ya sheng ni imechangiwa kwa pa kubwa na kiswahili na matumizi yake ya nafanya iwe lugha kivyake na tumai kwamba lugha ni ni kitu ambacho lazima kiendelee kubadilika na matumaini yangu ni kama watu watakubali tu mabadiliko haya.

Musada unawo toka na rajini inasaidiana huwa kwa njia nyingi sana kwa mfano pesa wa familia inapo itaji pesa au ushirikiano kama kuna kazi kubwa inasaidi kufanyika na pia bitha bitha zinazo itajika nyumbani mchangu wangu huwa kwa yote matatu na pia kingepotea kitu ambacho kingepotea bila umoja ni upendo na pia kutegemeana kutegemeana mtu waneza haribikiwa na jambo na shindwe chakufanya au shindwe kuwa na mawaidha kutoka wengine au pia dofike tuwapo pekeake na si vizuri. Kwa hivo, kushirikiana ni muhimu sana na watu wanainuwana na wanandelea kusunga mbele.

Mimi napenda sana keki ya aina ya red velvet keki hiyo ni keki nyekundu ilio tengenezwa kwa kutumia kiungo cha chokleti na red velvet ni keki itamu sana naeza inunua kwenye duka au kuinua, nunua kwenye hoteli zilizoko mjini na mi napendezwa sana na hiyo keki.

Nikiwa safarini haswa kama ni safari ndefu mimi hupenda kusoma vitabu au kusikiza mziki au kuangalia filamu katika simu yangu ya rununu na pia napenda kula vyakula kama viazi karai ama viazi viazi vya aina ya bahajia na mimi huongea na alie kando yangu kama tumeketi na mtu au na wapendwa wangu kwenye simu.

Mchezaji wa mchezo ninayependa ni Ronaldo. Kwa sababu ya umahiri wake katika mchezo wa kandanda. Yeye huwa amejitarisha vizuri kwa mchezo yake na yeye hufunga mabao mengi mazuri. Na pia yeye anapendwa duniani kote kwa umahiri wake. Na anavyojiamini sana na kujitayarisha vizuri katika mazoezi yake kabla ya mechi.

Njimpa kijana ushauri aweke akiba ya kutosha kiasi cha mapato yake na aweze kutumia pesa kwa kujizuia sana atumia tu kwa vitu ambavyo vina stylisi vitu vya shere mingi na raha bila kujali ya kesho na ni muhimu kuzingatia tu mahitaji yako ya ile muhimu kabisa na kutupilia mbali vitu kama pombe, sherehe zisizofa na kununua vitu bila mpangilio au nje ya bajeti yaki.

Uzoefu wa kutupa takataka kiholela katika miji mikubwa umenishangaza sana kwa manake ni tabia ambayo inaharibu mazingira na pia mtu anapo tupa hiyo takataka hazingatii ni nani ataiokota au itaenda wapi au kama inaweza kuoza ama itabaki hapo milele na pia inafanya mazingira na mwonekano mbuvu sana.

Mimi sipendi kuvaa kofia, kwa sababu nina kichwa kizuri na ninapendeza bila kofia, napenda kutumia mitindo ya kawaide ya wanawake ya nywele ilio nzuri, napenda kusuka nywele ikae nzuri na sipendi tena kusuka, kutumia pesa, kusuka nywele zangu, halafu tena nichukue kofia nifunike. Kwa hivyo sina haja na kofia mimi.

Nachukua mda wa masaa mawili kutayarisha chapati wageni wanapokuja na ni lazima chapati iwe na iwe pamoja na pojo na pia nyama ya kuku na huwa nasaidiwa na mjakazi wangu pale nyumbani kutayarisha mapochopocho hayo.

Mazingira ya asili ni mazuri sana kwa sababu ya hua ya ni matulivu sana na yapo kwenye mazingira mazuri yaliyo hifadhika vizuri na eneo lililo na majani mengi ni mzuri sana na mimi hupenda kutembelea msitu wa karura na kutembea tumlendani unasaidia kupumuahe wa safi na kujihisi vizuri sana baada ya kutembea pale huwa ninasikia rahasa na moyoni.

Kama ningeweza kuwa mtu mwingine kwa siku moja, mimi ningependa kuwa Paris Hilton kwa sababu yeye ni binti anayotoka kwa familia ya kifahari, ana manguo yote anayotaka, anafedha nyingi, na anamali, na anaweza kufanya kazi yoyote, anayojisikia anayo, silazima afanye kazi ambaye alienda kusoma shuleni. Yani ako na uhuru fulani inayeletwa na utajiri na urembo wake ambao haupatika kiholela.

Unapenda kucheza ngoma, napenda kuskiza mziki ya bongo na mziki ya taarabu, na napo skiza mziki hiyo, mimi hucheza hizo ngoma, napenda kukatika sana, ni njia ya kupunguza mawazo, kuniletea utulivu wa akilini, na pia ni njia ya kufanya mazoezi bila wasiwasi nyingi.

Mashindano yanayofanyika Barani Afrika ni mashindano ya soka ya wanawake inahitwa WAFCON WAFCON inahusisha nchi mbali mbali kama senegal wa Ghana na Nigeria na South Africa na inafanyika wakati huu na inashiriki nchi hizo na wanawake shupavu wanaocheza kandanda.

Mvuwa hunyesha katika eneo hili, msimu unaoanza mwezi wa aprili, hadi mwezi wa juni, mwanzo wa juni, na mvuwa hiyo hua inakua ni nyingi, inaanza kidogo lakini inaenda kiendelea na inatoa sauti nyingi na pia kuna radi. Na inachukua takriban saa moja au kama kwa ni kidogo inachukua dakika 30 kunyesha.

Mkusanyiko wenye furaha nilioshirika hivi karibuni ni Soulfest hafla inayoandaliwa na wanamziki wa Souti Soul humu nchini Kenya watu walikuwa wengi na tuliweza kusikiza ngoma nzuri sana zao na tukakatika, na tukacheza, na tukajisikia vizuri sana pale pia walikuwa nauza chakula kama vile nyama choma na vinywaji na nilifurahia sana mandhari ya hafla hiyo.

Mboga na matunda mabichi hupatika na kwa wingi sana sokoni mwetu na mtu huenda tu pale na anapata mboga hizo zimetandikwa chini juu ya mikeka au gunia fulani fulani na wanawake wanaouza vitu hivyo wanawake huwa wamezitoa shambani na ziko katika hali nzuri kwa hivo unachagua tu unapiga bei na unanunua.

Kazi ya tharura mimi huishugulikia kwa kuwanza hapo hapo na hapo ipata ili niweze kumaliza haraka na inyondoke kwa sababu unadhani kazi kama hizo usipozishugulikia haraka huwa zina unazembea ama unasahao kwa hivyo inapo ibuka tu hivi mimi napenda kufanya hapo na hapo ni imalize.

Sherehe za kuzaliwa hulingana na kama ni sherehe ya mtoto ama ya mtu mzima. Kama ni ya mtoto wanapika keki ama wananunua keki, wanaleta pipi na wanaita watoto wenzao wengine au mara nyingi keki inapelekwa shuleni ili aweze kusherehekea na wanafunzi wenzake na wafurahi sana na wageni huja kwa wengi na wanasherehekea na wanamuimbia nyimbo za kumsifia siku yake hiyo. Na tofauti si kubwa sana kati ya sasa na zamani. Ni marafiki, keki, sweet na kusherekea kwa kuimba na kucheza.

Nilicheka kwa moyo kwa sababu ya filamu ya komedi niliyoiona, niliitazama, ilinichekesha sana na nilikuwa na itazama na marafiki zangu kwenye sinema na nilicheka sana kwa mda mrefu kwa sababu filamu hiyo ilikuwa ya masaa mawili na vituko vilikuwa vingi sana.

Siku ya kwanza kufanya kazi mpya nilitoka nikapanda boda boda nikamwelekeza hadi ofisi hiyo na niliweza kuonyeshwa kazi hiyo na nikaifanya kwa utaratibu na vizuri. Nilipo maliza na kuhakikisha kwamba wamependa kazi yangu nikaisajili na nikachukua boda boda na nikarudi nyumbani.

Nilijifunza kuamka mapema wakati nilipo lala na nilikuwa na safari ya mapema asubuhi na nililala kiasi cha kukosa kupata hiyo ndege kaniwacha nilisaidiwa kutafuta na kukata tikiti nyingine siku hizi na kuwa makini Ninaweka alarm clock yangu na nahakikisha kwamba na amka mapema sana kabla ya wakati na kufika kwenye kituo cha ndege masaa matatu kabla ya ndege hiyo kutoka.

Napomwomba mtu msaada naanza kwa kusema samahani kaka au samahani dada naomba unisaidie na hiki na kile ama uniambie na hiki na kile ama kuomba tu chochote. Lazima nimwambie samahani, alafu nimwambie hitaji langu. Sitoi chochote nauliza tu kwa upole na kama ni jambo ambalo linahitaji kulipwa basi nitamlipa. Kama si jambo ambalo anahitaji kulipwa basi namwomba tu na atanisaidia.

Na wafuatilia obina sana kwa sababu yeye ni mtungeneza jima udui anao zingatia vitu vyakisasa na pia anaongea vitu tofauti za kijamii mahusiano ya vijana na wasichana mahusiano kati ya wazazi na wanao au pia siasa.

Nikiwa mtoto tulipenda kucheza mchezo uliyo kuwa unaitua prikicho, prikicho mtu alikuwa unaita prikicho na wangine wanajibu bantula, prikicho bantula alafu unahesabu hadi tuseme hamsini ama sabini alafu wenzako kuwanenda kujificha na wanapo jificha ilibidi sasa wende watafute mmoja mmoja ukiumpata alafu Atakai kuwa kwanza kupatikana basi yeye ndio Atafanya prikicho kwa tika raundi nyingine Atakai kuwa wa muisho basi yeye ndio mshindi kupatikana yeye ndio mshindi.

Safari nayo kumbuka tangu utotoni ni safari yangu ya kwanza ya kwenda Nairobi sikuwa nimewahi kuona majumba marefu marefu makubwa na mengi ya kiwa ya meundwa kwanjia tofauti tofauti na pia watu walikua wengi magari ya kawa mengi sana kuliko kiwa ango ambacho nilikuwa nimewahiku kiona na pia niliweza kula vya kula mbali mbali kama vile apples na nilifurahia sana kuja Nairobi.

Supu ya subuhi hupikwa kwa kuchemsha mifupa ya ngombe na huwa inauzwa katika hoteli mbali mbali mjini na watu hupenda sana supu hiyo kwa sababu inaleta afya sana na inasafisha mwili na pia inasababisha mtu aliyekuwa anajisikia vibaya ama mgonjwa apone na watu hunywa supu hiyo asubuhi tu mara nyingi baada ya kunywa pombe usiku uliopita au kuipenda tu bila hata kwa kama amekunywa pombe.

Mimi hupata habari za hali ya hewa kupitia televisheni, taarifa za habari zikiisha, taarifa hizo za hali ya hewa hupuja. Na pia mi naweza kupata taarifa hizo kupitia kwa simu yangu na huwa ni sahihi kabisa kwa sababu hawajai niambia kutanyesha na kukosekunyesha. Na inahitajika sana sana kama unasafiri ama una mipango ya kutoka nje jioni au kabla utoke asubuhi ujue kile utakachobeba kama ni mwavuli au utakavyovaa siku nzima na uwe sawa.

Ndiyo simu ni muhimu sana katika masomo ya wanafunzi kwa sababu wanawezapata mafunzo muhimu ya ziada kando na ya shule, wanaweza tumia pia simu kufanya utafiti unaoweza kuwasaidia katika masomo yao au katika kufanya kazi za ziada za nyumbani. Na pia kuwawezesha kuelewa vizuri wakirudi nyumbani au kama kuna kitu ambacho hawakukielewa vizuri shuleni. Wanawezatumia simu kufanya utafiti na kuweza kuelewa Lakini madarasa ya mtandaoni ni mazuri sana yanawezesha kufanya hivyo. Na vishawishi vya simu ni vingi lakini lazima mwanafunzi ajitahidi ili atumie simu kwa njia inayostahili.